Ningependa kusema ya kwamba mimi napenda kulala mapema ili niamke ili niamke na jua maana kuamuka mapema kuna faida mingi sana kama vile kwa kiafya mwili akiri na hata mafanikio ya siku wa mkapo mapema ee jambo la kwaza kulala mapema huwa kunaimarisha afya mwili wa mwanada wangu huwa una ratiba ya kiambayo nimiuzoesha kwa siri ya kama vire beorojia Ninapo lala mapema huwa na upa mwili wangu na fasi ya kupumzika ipasavyo kurekebisha seli na hata ninaweza kuimarisha na kukinga ya mwili Wakati ninapo lala mapema huwa napunguza hatali ya magonjwa kama vire shinikizo la damu, msongo wa maazo na hata uchovu wa kudumu Alafu, pia kuamuka na jua hua kuna fanya mwili uwanze siku kwa nguvu na hata kuwa na hafya na kuwa na uhai mpia Jabo lingine ni kuwa kuamuka na jua hua kuna ongezo umakini natija maana asubui kuna utulivu mwingi na hakuna kelene nyingi kama jioni na hakuna hata misuko-suko wakati huwa subui huwa ni mzuri sana wakusoma kupanga siku na hata kuwamba na kufanya mazwezi mepesi mepesi kama vire na watu wengi pia wanapenda kukulala watu wengi pia wanapenda kufanikiwa na kutumia subui ya kufanya kazi muhimu na hata kwa sababu akiriza huwa ni safi na hata zenyu makinifu mwingi sana na wakati wa subui, ukilinganisha na wakati wa jioni, na hata kufanya kazi usiku wa manane wa subui hua ina umfanisi zaidia kufanya wa subui. Kulala mapema hua pia kuna nisaidia mana hua kuna fanya niweze kwa na nidhamu ya kimaisha. Nilalapo mapema hua inalazimika kupanga shuguli zangu vizuri na hata kuzipunguza munda wa siku kama vile kutemuda wa kutumia televisiani mitandao ya kijami Hii nidhamu huwa inaifanya niweze kujenga tabia mzuri kama vile kuhishimu muda wangu kuajibika kukijali na hata kuamuka mapema pia huwa kuna nisaidia na kunipa muda wa kutosha wa kujianda bila hata kuwa naharaka yoyote Hivyo basi, mimi upunguza msogo wa mawazo mni ya mkapo asubuhi. Nige penda kueleza na kusema pia kwamba ni mulimula kukiri kuwa siri kila mtu anapenda au anaweza kulala mapema. Iwapo, wanaofanya kazi ya usiku au ambao kazi zao ni usiku, ufanya kazi vizuri zaidi wakati usiku. Kwa kulala kuchelewa na kuamuka badaya, kunaweza kuachagua ilinarofa Chamsingi ni kuhakikisha mtu anapata usingizi wa kutosha agarau masasa ba au zinane bila hata kujali mda au lalapo na jamwisho ni kwamba, kumalizia, nigependa kumalizia na kuna niseme Ingawa, kila mtu anaratiba na mazigira yake Kurara mapema na kuwa muka na juwa huwa ni kwa faida kubwa sana kuitu sisi binadami. Na kuna faida nyingi sana kama vire kwa hafia, kiakiri, maendeleo na hata maisha. Nitambia kuwa muka mapema nitabia ambayo huwa inachangigia kuwa na siku yenye muanzo mzuri sana. Na hata kuwa muka mepema, huwa kuna zisha maisha ya nyempa gireo. Hivo basi, ningependa kusema kwamba, mimi binafsi, mimi ninapenda kulala mapema, hili niweze kuwa muka asubui, najua, na nianze siku yangu kwa guvu, kwa matumaini, kwa marengo mapia, na hata kuwa nguvu nyingi.